Tukio muhimu katika maisha yangu ni wakati nilipofanikiwa kufika lengo langu kubwa, nililo hitaji kwa muda mrefu. Hasa katika masomo au kazi, tukio hile lilinifundisha dhamani ya subira, juhudi na kujiamini. Tangu hapo, limekua chanzo cha motisha kwangu kuendelea kusonga mbele na kukabiliana na changamoto ya kwa ujasiri.

Napenda mchanganyiko wa vyote, viwili, lakini kwa mda mrefu napenda kusimamia, kupata nafasi ya kusimamia hunipa fursa ya kuongoza, kusaidia wengine kukua, na kuchangia maamuzi yenye athari changa. Hata hivyo kusimamiwa pia ni muhimu haswa inapofanywa kwa uongozi mzuri unaotoa mwongozo mrejesho na msaada Kwangu lililo muhimu zaidi ni nafasi yenyewe Bali mtindo wa uongozi, heshima na mazingira yanayowezesha kufanya kazi kwa ufanisi.

Natumia simu yangu kwa madhumuni ya kazi na maisha ya kila siku. Kwanza, huitumia kwa mawasiliano kama kupiga simu, kutuma ujumbe na kuwasiliana kupitia programu kama Whatsapp. Pia, huitumia kupanga ratiba, kuweka vikumbusho na kufuatilia kazi zangu za kila siku. Zaidi ya hapo, huitumia kujifunza na kupata taarifa mtandaoni, kutazama video fupi za elimu au burudani na kusoma habari. Hujitahidi kutumia simu kwa uwiano mzuri kuepuka kuitumia kupita kiasi hasa wakati wa kupumzika au kabla ya kulala simu yangu ya kwanza nakumbuka ilikuwa simu ya Nokia sitawai sahau, hiyo ndio ilikuwa simu yangu ya kwanza.

Ndiyo nimewahi kujifunza kupiga gitaa ingawa ilikuwa kwa kiwango cha mwanzo Nilijifunza akodi za msingi na nyimbo chache raisi na uzoefu huo ulikua wakufurahisha sana kupiga gitaa hunisaidia kupumzika, kujieleza na kufurahia mziki hata kama sifanyi kwa ustadi wa hali ya juu.

Wakati wa mapumziko ya mchana, hujaribu kujitenga kidogo na kazi ili kurejesha nguvu. Kawaida nakula cha kula cha mchana, kisha natembea kwa muda mfupi au kupumzika kimyakimya. Mara nyingine huangalia ujumbe au kusoma kitu kifupi, lakini huepukana na kazi nzito. Mapumziko haya hunisaidia kurudi kazini nikiwa na umakini na nguvu mpya.

Napendelea kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti la karatasi. Ni rahisi kupata habari kwa mtandao halisi na naweza kuchagua mda ninazopenda haraka kupitia simu au kompyuta. Pia huniruhusu kulinganisha vyenzo tafauti vya habari na kusoma popote nilipo.

Ninandaa ripoti za kazi kwa kuanzia kukusanya taarifa zote muhimu zinazohusiana na kazi ya umradi husika Kisha nazipanga kwa mpangilio unaoeleweka Maranyingi nikianza na utangulizi, malengo Yanayofa ni kufanyika na matokeo, changamoto na mapendekezo ujitahidi kutumia lugha ilio wazi na fupi Nikitumia takwimu au vielezo pale inapoitajika ili kufanya ripoti iwe rahisi kueleweka Kabla ya kuwasilisha, huipitia upya kuhakikisha hakuna makosa na kwamba nita inatimiza lengo lilo suhudiwa.

Ndio nimewahi kufuga mnyama, uzoefu huo ulinifundisha uwajibikaji, subira na huruma kwa sababu kufuga mnyama kunahitaji kumjali kila siku Pia hunipa furaha na urafiki kwani mnyama huwa sehemu ya familia na hunipa faraja. Mnyama ambao nishaijaribu kufuga ni mbwa Nilipenda na nilifurahia kuwa na mbwa hadi ilipokuwa mgonjwa na ikafariki.

Asubuhi niliamka mapema, saa kama saa moja asubuhi, nikajitayarisha kwa siku kisha, nikafanya maandalizi yangu ya kawaida kama kuoga kula kiamsha kinywa chepesi. Nikaenda kanisani ya asubuhi ndo nimerudi naendelea na kazi yangu ya mtandaoni baadaye nilipitia ratiba kazi ya leo Nikapanga vipaumbele na kuanza shughuli zangu za kila siku.

Nafanya kushirikiana na timu kwa kuwasiliana wazi mara kwa mara, kuhakikisha kila mtu anaelewa malengo na majukumu yake, kuheshimu mawazo ya wenzangu, ninasikiliza kwa makini na kuchangia mawazo yangu kwa njia ya kujenga. Pia, nashirikiana katika kupanga kazi, kusaidia pale changamoto zinapojitokeza, na kufuatilia maendeleo ya pamoja. Kuwa mwenye wajibikaji kuaminika na tayari kusaidia wengine, hunisaidia kuimarisha ushirikiano na mafanikio kufanikisha malengo ya timu.

Likizo yangu ya ndoto ni kusafiri kuenda sehemu tulivu na yenye mandhari nzuri ya asili kama kando ya bahari au maeneo ya mlima. Ningependa kukaa pahali penye amani ya wasafi na mazingira ya kuvutia nikitumia mda wangu kupumzika, kutembea na kufurahia mazingira. Pia ningefurahia kujifunza utamaduni wa eneo hilo kuonja vyakula vya asili na kukutana na watu wapya. Likizo hiyo ingekua nafasi ya kujitenga na shughuli za kila siku, kurejesha nguvu na kufurahia maisha kwa utulivu kabisa.